Kwa kawaida mimi hulala kwa takriban masaa saba hadi nane kila siku. Kwani hii ni idadi inayopendekezwa kwa wengi ili mwili na akili zipate kupumzika kwa ya kutosha. Hii inahakikisha ninasonga kwa ufanisi siku ya kesho bila kuchoka sana.

Ningependa kutembelea Kyoto Japani kwa sababu ni mji mwenye mchanganyiko wa kipekee wa historia utamaduni na mandhari ya kupendeza. Pia napenda kushuhudia mabadiliko ya msimu hasa wakati wa majani ya rangi ya dhahabu na nyekundu katika msimu wa mapukutiko kwani huunda mandhari ya kipekee.

Napendelea chakula chenye mafuta kidogo kwa sababu huchangia ladha nzuri bila kuadhiri afya kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano napenda mafuta mandogo ya kupikia kwenye wali au mboga ili kuongeza harufu na ladha. Lakini si chakula chenye mafuta mengi kama vile vyakula vinavyo tokwa mafuta sana pia napendelea kula vyakula venye mafuta ya asili kama samaki karanga ua uvakendu.

Mara nyingi napenda kununua vitabu na vifaa vya kujifunzia zaidi ya vitu zingine. Sababu kuu ni kwamba kila kitabu unachonunua hunipa nafasi hunipa maarifa mapya mawazo mapya na njia ya kupanua ufahamu wangu kuhusu maisha au mada fulani. Pia napenda kununua nguo rahisi na zenye starehe haza hasa zile zinazofaa matumizia ya kila siku.

Kitu kinachonifanya nicheke zaidi ni vitu vya kuchekesha vya kila siku, kama vile, kejeli za wezangu, matukio ya ajabu yasiyotarajiwa au hadithi za ucheshi zinazotokeza kimya kimya, lakini zenye maana. Pia napenda kucheka nikiona watu wakifurahia au wanashirikiana kwa njia yakupendeza.

Ninaifadhi vitu vya dhamani kwa sababu ni muhimu kukiwa ni kwa hisia kifedha au kumbukumbu kwa mfano ninaifadhi picha za familia vyeti vya shule au cheti cha kuzaliwa kwani vina dhamani ya kuhisia, kihisia na kimsingi. Pia vitu vidogo vidogo kaa kumbukumbu kutoka kwa rafiki au safari huwa za maana kubwa.

Kwa kawaida uangalia barua pepe mara chache tu kwa siku. Labda asubuhi na jioni. Ili kuepuka kupoteza muda mwingi na kuingiliwa na taarifa zizo za lazima hupendelea kuangalia barua muhimu tu kuona kama vile zinahusiana na kazi shule au mawasiliano muhimu kutoka familia au marafiki.

Kazi ya nyumbani nayochukia zaidi ni kusafisha bafu hasa kuosha choo na bafu kwa sababu ni kazi yenye uchafu mwingi na mara nyingi huhitaji muda na nguvu zaidi. Ingawa ni muhimu kwa usafi na afya ya familia mara nyingi ni kazi inayochosha na isiyopendeza.

Napendelea kusoma vitabu vya erimu, hadithi na sayansi. Vitabu vya erimu hunipanua maarifa yangu. Kuhusu historia, tamaduni, mbalimbali, teknolojia na maswara ya jamii hadithi hasa ya maisha au za kubuni hunipa burudani na kunisaidia kuelewa hisia na uzoevu wa watu wengine.

Kumbukumbu nzuri za shule nazothamini ni zile zinazohusiana na marafiki na matukio ya furaha darasani. Kwa mfano nathani mara nyingi nilifurahia mashindano ya mchezo, michezo ya kuburudisha na siku za tamasha za shule, ambapo walimu na wanafunzi walishirikiana kwa furaha.

Ndio, ninapenda kuenda, ninapenda kuenda pwani, hii ni kwa sababu pwani ina kwa sababu ni mahali ambako, naeza pumzika, naeza pumzisha mafikira zangu. Pananipa utulivu na burudani za kipe kupitia kupiga hatua kwenye mchanga laini na kusikia sauti ya mawingu, hunifanya nijisikie huru na nimesahaulisha msongo wa mawazo.

Ninaposhugulikia kazi za dharura hufanya hivyo kwa utulivu haraka na kwa mpangilio wa kipaumbele. Kwanza hutambua ni jambo gani linahitaji kutatuliwa mara moja na vipi vinaeza kusubiri kidogo baada ya hapo kuchukua hatua ya haraka na za haraka na zinazofaa ili kuepuka matatizo makubwa.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa utulivu na makini. Nikijaribu kuelewa kila hoja au hoja zao kikamilifu. Mi husikiliza umakini bila kukata, tamaa au kuingilia. Ili kuhakikisha kila mtu anaeleze, anaelezo. Kisha huchambua maoni hayo kwa kuzingatia ni ya kweli yenye msaada anaohitaji marakebisho.

Napenda kuamka na jiwa kwa sababu kuna nipa nguvu za kuanza siku. Nikuwa na akili iliyoamka vizuri. Kuamka mapema hunipa muda kufanya mambo ya msingi kama mazoezi kupanga siku, kula kifungua kinywa, bila haraka. Pia mwanga wa asubuhi hunipa hisia ya utulivu na motisha ya kuanza siku kwa mtanzamo mzuri.

Kupunguza matumizi ya plastiki huchukua hatua mbali mbali za kibinafsi na za kila siku. Kwa mfano napendelea kutumia begi ya za kitambaa au mifuko ya urudifu, urudufu, badala ya plastiki wakati wa kununua bidhaa. Pia napendelea kuchagua vyombo vya chuma, glassi, na mbao. Na mbao, badala ya plastiki hasa kwa kuhifadhi chakula.

Na somo la sayansi ninalolipenda ni sayansi ya maisha kwa sababu inanifudisha mambo muhimu kuhusu viubehai, miundo ya mwili, mazingira na jinsi viumbe vinavyo shirikiana napenda kujifunza kuhusu mwili wa binadamu, mmea, wanyama na mfumo wa kolojia kwani unanipa uwelewa wa jinsi dunia inafanya.

Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama na uzoefu huo umekuwa wa kufurahisha na wa kujifunza. Kwa mfano nilifuga kuku na paka, ambapo nilijifunza jinsi ya kuwahudumia, kuwapa chakula, maji safi au na kuhakikisha wanakuwa salama. Kufuga mnyama kunanifudisha uwajibikaji, nidhamu na utulivu, kwani lazima uangalie afya yao kila siku.

Kuna njia kadhaa ninazozifanya kulinda mazingira. Kila siku. Kwanza kuna tabia ya kutupa takataka ovyo, bali hutupa kwenye vyombo vya ataka au kufanya upandaji miti. Na kupanda bustani ndogo. Pia hupunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko ya urudufu, vyombo vya vyuma au glasi. Tatu, mara nyingine hupunguza matumizi ya umeme na maji kwa kuzima vifaa visivyiyohitajika na kutumia maji kwa.

Chumba changu cha kulala ni mahali tulivu na lenye mpangilio mzuri, kilichoundwa kwaajili ya kupumzika na usingizi bora. Kina rangi tulivu ambazo hutoa hisia za utulivu. Na kuna kitanda chenye mto mzuri na mashuka safi. Kando ya kitanda kuna kabati ya nguo na rafu ndogo ya kuweka vitabu au vitu ndogondogo.

Napendelea filamu za aina ya dezi, sayansi, ya kubuni na filamu vya za motisha. Filamu za dezi zinanifudisha kwa sababu huniwezesha kuingia kwenye maisha ya wahusika. Kuelewa hisia zao na kushuhudia changamoto wanazozipitia. Filamu za sayansi ya kubuni hupendekeza sababu utobunivu wa kiakili teknolojia na dunia za ajabu.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa, nimehama kwanda mji tofauti kutokana na sababu mbali mbali kama elimu, kazi na kutafuta mazingira mapya ya kuishi. Ingawa sehemu niliyokulia ina kumbukumbu nyingi nzuri na watu nawadhamini kuishi sehemu mpya imenipa na fursa ya kujifunza mambo mapya.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali na samaki ya kukaanga. Napenda. Napenda ladha yake kwa sababu ni rahisi, lakini pia ni tamu sana na huleta hisia za. Nyumbani, wali laini pamoja na samaki wenye viungo ni ni mchanganyiko bora na hunipa nguvu na furaha wakati wa kukula.

Napenda kuvaa nguo ambazo ni za kawaida lakini pia zenye starehe kwa mfano mara nyingi ninapenda koti nyepesi au shati lenye rangi rahisi pamoja na suruali ya starehe nguo zinazonipa uhuru wa kutembea au kufanya kazi bila kizuizi ndizo ninazozipenda zaidi. Pia napenda nguo ambazo zina muundo mzuri na zinang'aa ng'aa.

Napenda kula nje ya nyumbani katika mikahawa midogo yenye vyakula vya kienyeji au maeneo yenye mandhari nzuri. Mara nyingi napenda mikahawa iliyo karibu na pwani au mbuga. Ambapo unaweza kula chakula huku ukifurahia hewa safi na mandhari ya siri.

Napenda kushiriki ya sikukuu kwa njia ambazo yaani kwa furaha na pia kuunganisha familia na marafiki. Kwanza mara nyingi nashirikiana na familia kuandaa chakula kizuri na kufanya sherehe nyumbani. Pili napenda kushiriki katika shughuri za kijamii kama kutoa msaada kwa jamii au kushiriki katika matukio ya sherehe.

Ndio napenda kupika kwa sababu kunanipa nafasi ya kujaribu ladha mbali mbali na kuwa mbunifu jikoni. Kupika hunifanya nijisikie huru kuandaa chakula nachokipenda na pia kuwafurahisha wengine. Mara nyingi napenda kupika vyakula rahisi kama wali mboga supu lakini pia hujaribu mapishi mapya. Kwa mara na mara ili kuongeza.

Nimewai kupata uzoefu wa kushangaza mara kadhaa. Moja ya ajabu zaidi ilikuwa nilipokuwa nikitembelea pwani na kuona mawimbi makubwa yakipigia mwamba kwa nguvu. Uku bahari ikiwa na rangi ya ajabu ya buluu na kijani. Hisia za upepo, sauti ya mawimbi, mvua ya chumvi ilinifanya nijisikie kama sehemu ya didi za ajabu. Pia nilipokuwa shuleni mara nyingi nilishuhudia ndege wa rangi tufauti wakiruka kwa wengi katika anga moja.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu kwa sababu huniletea furaha na kunifanya na nitamani kula kwa utulivu. Chakula kitamu mara nyingi huwa na harufu nzuri ladha inayovutia na muonekano unafurahisha macho. Napenda vyakula vinavyoandaliwa kwa umakini viwe ni vya nyumbani ya vya mkahawa kwa sababu wananifanya nijisikie kuridhika zaidi.

Ninalida faragi yangu, mtandaoni kwa kufuata hatuwa kadhaa muhimu ambazo hunisaidia. Nisaidia kuhakikisha talifa zangu ziko salama. Kwanza natumia nwira zenye nguvu. Fauti kwa account mbali mbali na mambo. Na mara nyingi uzibadilisha ili kuepuka wizi wa talifa. Pili, kunaipuka ukubo vya viungo vizifujulika na ukupokuwa faili. Kutoka vienzo viziki wa miniku.

Napenda sanaa ya picha na michoro kwa sababu inanisaidia kuelewa hisia historia na tamaduni za watu kupitia rangi, mistari na muundo. Napenda hasa michoro ya asili, mandhari ya mji au kazi na kazi zinazohusiana na maisha ya kila siku kwangu inasaidia kutafakari na kuunda maono yangu binafsi.

Ndiyo, napenda kupiga. Napenda sana kupiga picha kwa sababu ni njia nzuri ya kushika kumbukumbu za matukio ya mandhari na watu muhimu maishani mwangu. Piga picha kunanisaidia kuona uzuri wa kila kitu kwa undani zaidi. Na kama mandhari ya asili, mji yao watu wanapokuwa wakiwa na furaha.

Mara nyingi nakaa hadi saa nne au saa tano ya usiku. Kutegemea shughuli ninazozifanya siku hiyo. Wakati mwingine ikiwa nina kazi ya kumaliza au kitu ninachokipenda kufanya, kama kusoma, kutazama filamu au kupanga mambo ya siku inayofuata, naeza kukaa hadi saa sita. Hata hivyo napenda kuhakikisha sipitishi muda wa usiku ili nipate usingizi wa kutosha na kuamka kwa muda.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni kidagaa kimemwozea, cha ken walibora. Kitabu hiki ni hadithi yenye maneno mazuri yanayohusu maisha ya vijana iitwayo kidagaa ambayo inakabiliana na changamoto mbalimbali katika jamii. Kinaonyesha jinsi utu upendo wa familia na ujasiri na unavyoweza kumsaidia mtu kushinda magumu.

Kila asubuhi, napenda kuanza na kikombe cha chai moto, kwanza ninaandaa maji safi. Na kuchemsha kisha nikaongeza chai ya majani ya unga kidogo. Napenda pia kuongeza sukari kidogo au maziwa kulingana na ladha ninayopendelea siku hiyo. Wakati wa chai huwa nakaa kimya kidogo ili kuanza siku kwa furaha.

Ndiyo, napenda asali sana kwa sababu ni tamu na pia inafaida nyingi kiafya. Mara nyingi napenda kuieka kwenye chai, juu ya mandazi au hata kwenye mkate wa asubui. Asali husidia kuongeza nguvu na pia ni chanzo kizuri cha sukari ya silia. Badada ya ile ya kawaida.

Mimi napenda kulea nywele zangu mara kwa mara ili ziwe na afya na zionekane vizuri kwa kawaida na shauri kunawa nywele angalau mara mbili au tatu kwa wiki kulingana na hali ya nywele na shuguri za kila siku. Baada ya kuosha napenda kutumia mafuta ili kuziweka laini na kuzuia kukaushika.